Kwa maoni yangu, mfanya biyashara bora zaidi ni yule mwenye maono, nidhamu na moyo wakujifunza kila wakati. Mfano mzuri ni mfanya biyashara aliyefanikiwa kwa kuanza na rasilimali chache sana, lakini akaweza kujenga kampuni kubwa kupitia uvumilivu na ubunifu. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuendelea kuwekeza hata baada ya kushindwa mara kadhaa bila kukata tamaa. Badala ya kuona hasara kama mwisho, aliona kama somo. Ninahisi kuvutiwa sana na jinsi anavyofanya biyashara kwa uaminifu, kupanga kwa muda mrefu na kuwajali wafanya kazi na wateja wake. Aina hii ya biashara huleta faida na pia uchangia maendeleo ya jamii, jambo linaloleta heshima na motisha kubwa.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza na kuboresha maisha ya kila siku teknolojia mpya hufanya kazi kuwa rahisi haraka na yenye ufanisi zaidi Napenda kugundua programu vifaa au mifumo mipya inayosaidia katika mawasiliano elimu na biashara Pia hunipa motisha ya kuwa mbunifu na kufikiri kwa njia tofauti Ingawa wakati mwingine teknolojia mpya huonekana kuwa ngumu mwanzoni huwa tayari kujifunza kwa sababu naamini kila mabadiliko huleta fursa Kwa ujumla kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kuenda sambamba na maendeleo ya dunia na kunifanya nijisikie nipo hatua moja mbele.

Kazini ningependa kupata mafunzo ya nayo nisaidi ya kukuza ujuzi wangu na kuongeza ufanisi katika majukumu yangu. Mafunzo ya uongozi ni muhimu kwangu ili nijifunze jinsi ya kusimamia muda, watu na rasili mali vizuri. Pia ningependa mafunzo ya matumizi ya teknoloji ya mpya hasa programu zinazoraisisha kazi na kuongeza uzali shaji. Mafunzo ya mawasiliano na kazi ya timu yange nisaidia kushirikia na viema na wenzangu. Zaidi ya hayo mafunzo ya usimamizi wa fedha na kupanga miradi yangeongeza uwezo wangu wa kufanya mamuzi sahihi. Kwa ujumla mafunzo haya yange nijenga kita aluma na kunisaidia kufikia malengo ya kazi yangu kwa ufanisi zaidi.

Ninapokutana na kazi za dharura, huanza kwa kubaki mtulivu ili kufikiri kwa uwazi, kwanza napima uzito wa tatizo na kubaini kilicho cha haraka zaidi. Huandaa mpango wa haraka kwa kugawanya kazi katika hatu ndogo, zinazoweza kutekelezwa mara moja. Pia huwasiliana na wahusika ili kupata msaada au tarifa muhimu kwa wakati. Ninapanga vipao mbele na kuacha kazi zisizo za lazima kwa muda. Baada ya kushughulikia dharura, mimi hupitia kilichotokea ili kujifunza na kuboresha mbinu zangu za kukabiliana na hali kama hiyo siku zijazo. Njia hii hunisaidia kuthibiti shinikizo na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi.

Ninapenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu kwa sababu unanipa amani na hisia ya nyumbani. Kwanza, napenda watu wa mtaa wangu kwa kuwa ni wakarimu, wanaoshirikiana na kusaidia na wakati washida au sherehe. Pia napenda mazingira yake kwa sababu ni tulivu na safi, jambo linalofanya iwe mahali pazuri, pa kuhishi na pakupumzika. Mtaa wangu una huduma muhimu karibu kama maduka, shule na usafiri hivyo kurahisisha maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo na penda usalama uliopo na jinsi majirani wanavyojali ustawi wa kila mtu. Hali hii unifanya nijiskie salama kudhaminiwa na kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano na heshima.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni rahisi na salama zaidi. Mfumo huu hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi na vifaa vyangu dhidi ya matumizi yasiyo, idhinishwa, napenda jinsi ulivyo wa haraka kwa sababu nahitaji tu kugusa kifaa bila kukumbuka nenosiri refu. Pia hupunguza hatari ya mtu mwingine kufungua kifaa changu kwa sababu alama za vidole ni za kipekee kwa kila mtu. Zaidi ya hayo mfumo huu hunipa amani ya moyo nikijua kuwa taarifa zangu ziko salama Kwa ujumla matumizi ya usalama wa vidole yamerahisisha maisha yangu na kuongeza kiwango cha ulinzi wa faragha yangu ya kila siku.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujenga taaluma imara na yenye mchango chanya kwa jami. Natamani kukua kitaaluma kwa kupata ujuzi wa juu, uzoefu mpana, na cheo kinachoniruhusu kushiriki katika mamuzi muhimu. Pia nina kusudia kuwa mtalamu, anayeaminika na kuheshimiwa kutokana na bidii, uhadilifu na ubora wa kazi. Kwa muda mrefu ningependa kuchangia katika kuendeleza shirika, ninalofanyia kazi kwa kuleta mawazo bunifu na kusaidia kukuza wengine kupitia ushauri na ushirikiano. Hatimaye lengo langu ni kupata utulivu wa kifedha na kuridhika kazini. Nikijua kuwa kazi yangu inaleta dhamani na athari chanya ya kudumu.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya juhudi zangu na kujua kua kazi ninayofanya ina mchango wa maana. Napata hamasa ni napopewa changamoto mpya, zinazonisaidia kujifunza na kukua kitaaluma. Pia maoni chanya na kutambuliwa kwa kazi nzuri kutoka kwa wakubwa au wenzangu, hunifanya nijisikie kudhaminiwa. Mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano na wa timu uniongezea hali kufanya kazi kwa bidi. Zaidi ya hayo, malengo ya kibinafsi kama kujijengea, mstakabali mzuri, kujiendeleza kifedha na kusaidia familia yangu, hunipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidi kila siku.

Ninapokutana na makosa kazini, kwanza mimi huchukua muda, wa kubaki mtulivu na kutathmini kilichotokea kwa uangalifu. Huangalia sababu ya kosa badala ya kulaumu mtu ili kuelewa tatizo kikamilifu. Baada ya hapo, mimi huchukua hatua za haraka kurekebisha makosa hayo na kuhakikisha hakuna madhara makubwa yanayojitokeza. Pia najifunza kutokana na makosa ili kuyapunguza au kuyazuia yasijirudie tena. Mara nyingi hufanya mawasiliana na wenzangu au wakuu wangu ili kupata mwongozo au msaada. Njia hii hunisaidia kuboresha ufanisi, kudumisha ushirikiano mzuri na kujenga heshima kazini.

Asubuhi niliamka mapema sana, saa kumi na mbili na nusu, ili kuanza siku kwa mtazamo mzuri. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kunyoosha mwili kidogo na kufanya mazoezi mepesi kama kupigia hatua kadhaa na kufanya upumuaji wa kina ili kuamsha mwili na akili. Baada ya hapo, nilienda jikoni na kula chai yenye unga mdogo na mkate wa ngano, pamoja na matunda machache kama ndizi. Jambo lililo nipanguvu ya kuanza kazi. Asubuhi hii ni lisi vizuri, mtulivu na mwenye hamu ya kufanya shughuli zangu kwa ufanisi. Huko ni kijiandaa kihisia na kimwili kwa siku nzima.

Ndiyo, napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu kuna nisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kujieleza kwa njia ya kipekee. Kupaka rangi kunanifanya nijisikie mtulivu na kutoa faraja wakati wa msongo wa mawazo. Napenda kujaribu rangi tofauti, mchanganyiko wa muundo na mbinu za kipekee ili kuona jinsi kazi yangu inavyoweza kuonekana. Pia, kunasaidia kuendeleza ustadi wangu wa makini na umakini. Jambo linalo nifaa hata katika kazi nyingine. Zaidi ya hayo, kuchora na kupaka rangi hufanya wakati wangu wa bure kwa wakufurahisha na kunipa fahari kuona matokeo ya kazi yangu yakitokea mbele yangu.

Napenda kusherekea sikukuu kwa njia inayojumuisha familia, marafiki na furaa ya pamoja. Kwanza huwa naandaa nyumba kwa usafi na mapambo madogo ili kuleta hali ya sheree. Baada ya hapo, tunapika au kununua vyakula maalum vinavyopendwa na kila mtu na kushirikiana chakula pamoja. Pia, hupatikana mda wa mazungumzo, kucheka na kushirikiana adithi au kumbukumbu nzuri. Mara nyingine tunashiriki sheree za kidini au tamaduni, kama sala au sheree za kienyeji. Sheree hizi hunipa furaha, mshikamano wa familia na kumbukumbu nzuri ambazo hufanya sikukuu kuwa ya kipekee na yenye maana maishani mwetu.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuwa na nidhamu, uvumilivu na mtazamo chanya katika maisha. Ni muhimu kupanga malengo yako vizuri na kufanya kazi kwa bidii bila kukata tamaa. Hata unapokutana na changamoto. Pia ni vyema kusikiliza wengine, kujifunza kutokana na maoni na uzoefu wao na kushirikiana kwa heshima. Kujali afya yako ya mwili na akili ni muhimu kwa sababu husaidia kufanya maamuzi bora. Zaidi daima kuwa mwaminifu na dhabiti katika maamuzi yako kwani utajivunia matokeo na kushirikiana vizuri na wengine. Ushauri huu unasaidia kufanikisha maisha yenye tija na furaha.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu kunanipa furusa ya kugudua latha tofauti na kupanua uzoefu wangu wa chakula. Kila chakula kipya ni hadithi mpya ya utamaduni, jia ya kupika na mchanganyiko wa viungo vinavyotoa latha ya kipekee. Napenda kuchanganya vyakula hivi vipya na vyenye latha ninazojuwa tayari ili kuona jinsi vinaweza kuunganishwa vizuri. Pia kujaribu chakula kipya, kunanisaidia kwa mtaalamu, kidogo waladha na kupanua mapendeleo yangu. Nifuraha kuona jinsi chakula kilichopikwa kwa ustadi, kinavyoweza kwa kitamu, tofauti na cha kukumbukwa.

Napendelea rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba kama buluu ya anga, kijani cha mwanga au beiji kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani. Rangi hizi husaidia chumba kwa angavu, chenye mwanga wa kutosha na hufanya niwe na hisia nzuri wakati niko ndani. Pia rangi nyepesi hurahisisha kupanga mapambo kama picha, rafu au samani bila kuvuruga muundo wa chumba. Mara nyingine napendelea rangi chache zenye nguvu kama manjano au rangi ya machungwa kama sehemu ndogo za mapambo ili kuleta nguvu na furaha.